Je unapenda kula samaki. La sipendi kula samaki kwa kuwa samaki ina harufu isiovutia. Na kwangu mimi sipendi harufu zinazokua na uvivu kali ambazo zafanya iyo mzunguko yote kuwa na iyo harufu yake.